Napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi au mwendo wa mapema mchana kwa sababu wakati huo maduka mara nyingi hujazana sana kwa hivyo ninaweza kuangalia bidhaa kwa utulivu bila kuharakisha. Pia mara nyingi bidhaa hasa za mboga na matunda bado ni freshi na nzuri wakati mwingine, mwendo wa jioni unaweza pia kuwa mazuri ikiwa nataka kununua kwa kwa haraka nikimaliza kazi za siku kwa jumla, napenda napendelea muda ambao ni tulivu bidhaa bado ziko freshi. Na ni nafasi ya kuchukua vizuri bila kusongamana mkubwa au kelele. Ninahusu urahisi wa starehe.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu mara nyingi hujulikana kutokana na mchuzi, ushawishi na mafanikio yake kwenye uwanja. Kwa mfano, Michael Jordan ni marufu sana kwa kuwa alishinda championship nyingi na alionyesha ustadi wa kipekee, wa kuruka kupiga point na kuongoza timu yake. Vibrian James ni mwingine alionekana kama bora kwa sababu ni mchezaji mwenye nguvu, mrefu na mwenye uwezo wa kucheza nafasi mingi. Huku akisaidia timu na kuongoza kwa mfano na nidhamu na ustadi. Wapiganizi na mashabiki mara nyingi. Uzamini ubinafsi uwiano wa timu na mchangamano wa kijumla wakati wa mchezo muhimu ili kuchangamka bora. Hii inamaanisha, mchezaji bora ni siyo tu kushinda bali ni pia jinsi alivyo badirisha mchezo.